Swali zuri sana hilo, binafsi napenda kusimamia, kuna kitu kinanipa nguvu kuona mambo ya kipangwai vizuri, alafu kila mtu anajua nafasi yake. Nakumbuka nikiwa shuleni nilipenda kuwa kiongozi wa kikundi, si kwa sababu ya cheo, bali ile hali ya kusaidiana hadi kazi ikamilike, ili nifurahisha sana. Kusimamia kwangu si kuamuru ni kusikiliza kwanza halafu kuunganisha mawazo ya watu inanifanya nijisikie na mchango wa kweli kwenye kile tunachofanya.